Mimi napenda harufu ya chakula ambacho nakipenda ambayo ni pilau. Harufu hiyo mara yangu ya mwisho kuisikia ilikuwa kwenye harusi ya rafiki yangu ambayo aliolewa mwaka jana. Jamani nilifurahi sana sita sahau hiyo siku, natamani wa kila siku nipike, japo sijui kupika lakini natamani nijue kupika pilau.